Unapenda nini kuhusu mtaa wako. Mimi upendelea watu wanao shirikiana na kusalimiana. Kuna hali ya ujirani mwema kuna mazingira ya kijani kidogo yanapendeza macho na hewa. Pia kuna huduma za karibu kama maduka madogo. Hivyo maisha yanakuwa rahisi. Kwa hivyo.